Ninapotumia muda wangu wa bure napenda kuutumia kwa kujijenga na kupumzika kwa uwiano. Mara nyingi husoma vitabu au makala zinazopanua maarifa yangu. Kusikiliza muziki au kutazama filamu zenye ujumbe wa maana. Pia, hutumia muda huo kufanya shughuli za ubunifu kama kuandika, kuchora au kupiga chombo cha muziki. Wakati mwingine, hutumia muda na familia au marafiki kufanya mazungumzo na matembezi mepesi. Muda wa bure ni nafasi ya kurejesha nguvu, kuimarisha mahusiano na kukaza au kukuza utu.

Natumia simu yangu kwa uiano na kwa umakini. Nikiitazama kama chombo cha kusaidia maisha ya kila siku badala ya kunitawala. Kwanza kabisa huitumia kwa mawasiliano. Pili huitumia kwa kupata taarifa na kujifunza. Tatu huitumia kwa kazi ya upangaji wa maisha aidha naitumia pia kwa burudani na mapumziko. Mwisho naitumia kujijali na usalama.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na uzoefu huo ni wakipekee sana. Baari uniacha nikiwa na isia ya mshangao na unye nyekevu. Kwa sababu ya upana wake na sauti ya mawimbi yanayo gonga ufukwe. Kuangalia maji ya siye na muisho unifanya na tafakari kuhusu ukubwa wa ulimwengu na nafasi ya binadamu ndani yake. Hewa safi bahari ni upepo mwanana na manthari ya macho au mawio ya jua uleta utulivu wa kipeke wa akili na moyo. Kwangu kuona bahari si kutazama maji tu mbali ni uzoefu wa ndani unaotuliza na kuacha kumukumbu ya kudumu.

Asubuhi mara nyingi nakula kifungua kinywa chenye uwiano wa virutubisho. Ili kunipa nguvu na umakini wa kuanza siku vizuri. Kawaida, huanza na kinywaji cha moto kama chai au kahawa ambacho hunisaidia kuamka na kuandaa mwili kwa shugli za siku. Kwa upande wa chakula, napendelea vyakula rahisi lakini vyenye lishe. Kama mkate wa ngano, nzima unaoambatana na mayai, siagi na karanga au wakati mwengine samaki au mboga kidogo. Siku nyingine nakunywa uji kwa sababu hunipa nguvu na kudumu na ni mzuri kwa afya ya tumbo. Pia huongeza matunda mabichi kama ndizi, chungwa au tofaa ili kupata vitamini na kuongeza kinga ya mwili nazingatia kiasi na ubora wa chakula nikiepuka vyakula vizito sana asubui. Kwa ujumla kifungua kinywa changu hulenga kunipa nishati afya njema na utayari wa kukabiliana na majukumu ya siku nzima.

Njema, ninahitaji kuzingatia mambo kadhaa muhimu, kwanza kuhakikisha nakula lishe bora na yenye uwiano, nikijumuisha matunda, mboga, protini na maji ya kutosha kila siku. Pia, hujitahidi kuepuka ulaji wa vyakula visivyo na faida mara kwa mara. Pili, hufanya mazoezi ya mwili. Tatu, huweka kipaumbele kwa mapumziko na usingizi wa kutosha. Nne, hutunza afya ya akili kwa kutafakari, kupumua kwa kina na kushirikiana na watu nilioamini. Pia, hujitahidi kufanya vipimo vya afya mara kwa mara.

Kinywaji baridi ni nachokipenda zaidi ni juisi ya matunda asilia. Asa juisi ya machungwa au embe. Napenda kwa sababu ni baridi uburudisha mwili na pia inavirutubisho vinavyo saidia afya. Pia napenda maji baridi hasa wakati wa joto kali. Kwa sababu unipa uhai na unifanya nijisikie mwenye nguvu.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakua changamoto kidogo nadhani ingeweza kuwa siku ya utulivu na tafakari ya kina. Bila simu, kompyuta au televisheni ningelazimika kurejea kwenye mambo ya msingi kama kuzungumza ana kwa ana, kusoma kitabu cha karatasi, kutembea au kutumia muda na mazingira ya asili.

Napenda wanyama wa kufugwa na pia wanyama pori. Kati ya wanyama wakufugwa na wathamini sana mbwa kwa uaminifu wao na uwezo wao wakuwalinda na kuwapa watu urafiki wa kweli. Pia napenda paka kwa utulivu wao na tabia yao ya kujitegemea. Kwa upande wa wanyama pori, napenda tembo kwa hekima na mshikamano wao wa kifamilia. Na simba kwa nguvu na ujasiri wao kwa ujumla. Napenda wanyama kwa sababu kila mmoja anatabia ya kipekee na mchango muhimu katika mazingira.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbali mbali. Kulingana na aina ya marifa ninayotafuta kwanza napenda kujifunza kwa kusoma vitabu, makala au nyenzo za kielimu kwa sababu hunipa muda wa kutafakari na kuelewa kwa kina. Pili, napenda kujifunza kwa vitendo kwa kufanya au kujaribu jambo lenyewe kwa sababu uzoefu wamoja kwa moja hunisaidia kukumbuka na kuelewa vizuri zaidi. Pia, napenda kujifunza kwa kusikiliza na kuuliza maswali. Iwe ni kupitia mafunzo, majadiliano au kusikiliza watu wenye uzoefu. Zaidi ya hayo, hutumia teknolojia kama video za mafunzo au kozi za mtandaoni. Kwa ujumla, napendelea kujifunza kwa utaratibu, kwa shauku na kwa kuunganisha nadharia na vitendo.

Jambo muhimu zaidi nililofundishwa maishani nilijifunza kutoka kwa wazazi na walimu wangu. Wazazi walinifundisha maadili ya msingi kama uaminifu, eshima na kuwajibika ambayo yameniongoza katika maamuzi yangu ya kila siku. Walimu wangu kwa upande mwingine walinifundisha zamani ya elimu ni dhamu na bidi. Kupitia wao nilijifunza kuwa marifa ni nguvu na kuamba kujituma na subira ulete matokeo. Kwa ujumla, watu hao walinisaidia kujenga msingi imara wa maisha na kunifanya niwe mtu ninae jitahidi kuwa bora kila siku.

Kila siku ninapoamuka, huanza kwa kutulia na kujiandaa kiakili. Kwanza huchukua muda mfupi kumshukuru mungu na kutafakari. Jambo linalonipa amani ya moyo na mwelekea wa siku. Baada ya hapo, huosha uso, hupanga kitanda na hujiandaa kimwili kwa siku mpya. Kisha huangalia ratiba au majukumu ya siku hiyo ili kueka malengo na vipao mbele. Kabla ya kuanza shuguli nzito, mara nyingi huchukua kinywaji cha asubuhi kama chai au maji. Kwa ujumla, utaratibu huu hunisaidia kuanza siku kwa utulivu, mpangilio na nia chanya.

Napenda sanaa yenye ujumbe na hisia za kina. Aina ya sanaa ni naipenda zaidi ni uchoraji na uchongaji. Kwa sababu huwasilisha mawazo na hisia bila maneno mengi. Napendezwa sana na kazi za sanaa zilizaonyesha maisha ya kila siku utamaduni na mazingira ya binadamu. Pia napenda sanaa ya mziki kwa sababu huiguza mioyo ya watu na kuvuka mipaka ya lugha. Kwa ujumla napendelea sanaa inayochochea tafakari, inalete hisia na inaacha alama ya kudumu katika akili na moyo.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea hunipanafasi ya kupumzisha akili na kuimarisha afya ya mwili. Ninapokua natembea napata muda wa kufikiri kwa utulivu kupumua hewa safi na kuangalia mazingira yanayonizunguka. Pia, kutembea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuboresha umakini na kuongeza nguvu za mwili bila shinikizo kubwa. Kwangu, kutembea si usafiri tu mbali ni shugli ya kujijali na kujitafakari.

Ndiyo, napenda asali. Napendelea asali kwa sababu ni ya asili inlatha tamu ya kipeke na inafaida nyingi kiafya huitumia kama kiungo cha chai au wakati mwingine kuichanganya na maji ya uvuguvugu asubui. Asali unisaidia kuongeza nguvu, kutuliza koo na kuimarisha kinga ya mwili. Zaidi ya hayo napenda ukweli kwamba ni chakula cha asili kina chotokana na juhudi za nyuki. Jambo linalonifanya ni dhamini zaidi maumbile.

Mchana mara nyingi na kula chakula cha nyumbani chenye lishe na kinachotosheleza. Kawaida hula wali hau ugali unaombatana na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha pamoja na maharagwe, dengu au nyama kulingana na upatikanaji. Wakati mwingine hula chapati na mboga au kunde au wali na mboga pamoja na mayai. Napendelea chakula kinachonipa nguvu ya kuendelea na majukumu ya mchana bila kunifanya nisikie mzito.

Ninapoanza kazi, jambo la kwanza nafanya ni kujiandaa na kupanga. Hupitia ratiba na majukumu ya siku hiyo ili kujua vipaombele vyangu. Kisha, huandaa mazingira ya kazi, kufungua vifaa au mifumo ninayohitaji na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Baada ya hapa huanza kazi muhimu zaidi, inayohitaji umakini mkubwa ili nitumie nguvu zangu za mwanzo kwa tija. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio, ufanisi na bila msongo wa mawazo.

Moja ya kumbukumbu zangu za utotoni ninayokumbuka sana ni wakati wakucheza na marafiki wamtaa jioni baada ya masomo. Tulikuwa tukicheza mchezo rahisi kama kombolela, kuruka kamba au mpira wakutengenezwa kwa mifuko ya plastiki. Hakukuwa na vifaa vingi lakini furaha ilikuwa kubwa kwa sababu ya ushirika na kicheko cha pamoja. Na kumbuka pia jinsi wazazi na walezi walivyokuwa wakitufundisha maadili kwa vitendo, ushirikiano, kuheshimiana na kusema ukweli. Jioni tulipokaa pamoja kusikiliza hadithi au mawaitha kulikuwa na isia ya usalama na upendo. Kumbu kumbu hizo unikumbusha uraisi wa maisha ya utotoni, thamani ya urafiki na umuhimu wa familia, zimeni jenga kuwa mtu anayethamini mausiano, unyenyekevu na furaha inayopatikana katika mambo madogo.

Napenda kwenda sinema mara chache. Takribani mara moja au mbili kwa mwezi. Kulingana na muda wa filamu zinazotolewa napenda kwenda pale panapokuwa na filamu yenye ujumbe mzuri au niliyokuwa nikisubiri kwa hamu. Kwangu kwenda sinema ni tukio la burudani maalumu. Si jambo la kila siku. Hua ni nafasi ya kupumzika, kufurahia sana na wakati mwingine kushirikiana na marafiki au familia.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana kwanza kujitahidi kuwa raia mwema kwa kuheshimu wengine kufuata sheria na kushiriki katika shughuli zinazojenga mshikamano. Pili, hushiriki katika shughuli za kujitolea kama usafi wa mazingira kusaidia watu wenye mahitaji maalumu au kuchangia na maarifa yangu pale inapohitajika. Aidha huwa himiza vijana na watu wa karibu kudhamini elimu nidhamu na kufanya kazi kwa bidii kwa ujumla na amini kusaidia jamii hakuhitaji mambo makubwa pekee mbali kuna anza na moyo wa kujali ushirikiano na kutoa mchango chanya kila inapowezekana.

Kila siku hutumia programu chache muhimu zinazo nisaidia katika mawasiliano, kazi na maisha ya kawaida. Kwanza hutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp au simu ili kuwasiliana na familia, marafiki na watu wa kazi. Pili hutumia programu za barua pepe kwa ajili ya mawasiliano rasmi na kufuatilia kazi. Tatu, hutumia programu za mtandao na taarifa kama kivinjari, kusoma habari, kutafuta tarifa au kujifunza mambo mapya. Pia utumia programu za kupanga muda kama kalenda na vikumbusho pamoja na programu za burudani kama mziki kwa mapambazuko kwa ujumla natumia programu zinazoruhusu ufanisi mawasiliano na uwiano wa maisha kila siku.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa utulivu na akili ilio wazi na jitahidi kusikiliza kwa makini bila kujitatea haraka kwa sababu naamini kila maoni yanakitu cha kunifundisha hata kama ni magumu kusikia. Uchuja maoni haya kwa busara, ni nadhamini yalio ya kujenga ya kuyatumia kujiboresha, huku ni kiacha yale yasiye ya msingi bila kuchukulia na fasi, na pia na wadhamini watu wanaotoa maoni kwa shima na nia njema.

Kulala mapema kuliko kulala kuchelewa. Kulala mapemah unifanya nipate usingizi wa kutosha na wa ubora. Jambo linalonisaidia kuamka nikiwa na nguvu, umakini na hali nzuri ya kufanya kazi siku inayofuata. Ingawa wakati mwingine kulala na jua, kunaweza kutokea kutokana na majukumu ya matukio maalum. Kwa ujumla naamini kulala mapema ni mtindo mzuri wa maisha unaochangia afya njema na mwili na akili.

Ndiyo, nimewahi kulima na uzoefu huo umenifundisha mambo mengi. Nilianza kwa kulima mboga kama sukuma wiki, spinach na nyanya kwenye bustani ndogo. Nikiandaa kwa kulima ardhi kupanda kwa nafasi sahihi kutumia mbolea ya samadi na kumwagilia mara kwa mara. Pia nilijifunza kudhibiti magugu na wadudu ili mazao yasiharibike. Na kupitia kilimo nilielewa umuhimu wa uvumilivu bidii na kutunza mazingira kwa sababu kilimo kizuri huleta chakula kipato na afya bora.

Ndio, napenda mziki wajadi kwasababu unakasi utamaduni historia na maisha ya jamii. Mziki wa jadi hutumia ala za asili kama ngoma filimbi na zeze ambazo hutoa sauti za kipekee zenye kuguza hisia. Pia, nyimbo zake hubeba mafunzo ya maisha, methali na simulizi za zamani zinazo saidia kuifadhi mila na desturi. Zaidi ya hayo, mziki wajadi huimarisha mshikamano wa jamii wakati wa sherehe, ibada na hafla mbali mbali. Na hunipa hisia ya utambulisho na heshima kwa urithi wa mababu.

Nikiathimisha siku yangu ya kuzaliwa, hupenda kuifanya iwe ya utulivu na yenye maana. Mara nyingi hutumia muda na familia au marafiki wakaribu, tukila chakula pamoja na kushiriki vicheko. Wakati mwingine, huchagua kutafakari mwaka uliopita, kuewka malengo mapya na kumshukuru mungu kwa uhai. Ikiwa kuna nafasi, hushiriki pia kwa kuwasaidia wengine kama kutoa msaada mdogo kwa wanaohitaji. Ili siku hiyo, iwe na furaha na baraka zaidi.

Wakati umeme unapokatika, hujitahidi kubaki mtulivu na kubadilisha ratiba kidogo. Kwanza hutumia mwanga, wa simu au mshumaa ilikuona. Kisha huhakikisha usalama kama kuzima vifaa vya umeme, visiharibike, umeme unaporudi. Huona fursa ya kupumzika macho kwa kuacha skrini, kusoma kitabu, kuzungumza na watu wa nyumbani au kusikiliza radio, inayotumia batri. Ikiwa ni jioni, wakati mwingine hutafakari au kupanga mambo ya kesho kukatika kwa umeme unikumbusha umuhimu wa utulivu na kutumia muda vizuri hata bila teknolojia.

Ninapokaribia muda wa mwisho wa kazi, huanza kwa kupanga vipaumbele na kugawa kazi katika sehemu ndogo ndogo ili isiwe nzito. Huandaa ratiba fupi, kuondoa vitu vinavyopoteza muda na kujikita kwenye jambo moja kwa umakini. Pia hujitahidi kuanza mapema inapowezekana lakini ikibidi dakika za mwisho hubaki mtulivu kufanya kazi kwa umakini mkubwa na kuhakikisha sehemu muhimu zinakamilika kwa ubora unaokubalika.

Ninapendelea zaidi mahali pa utulivu kuliko kelele. Utulivu hunisaidia kufikiri vizuri, kuzingatia kazi au kusoma bila usumbufu, na pia hunipa amani ya akili. Hata hivyo, wakati mwingine kelele ndogo za asili au muziki wa taratibu, zinaweza kunipa nguvu na msukumo, lakini si kelele nyingi zinazochosha.

Kwa maelezo zaidi, nachaji kifaa changu kulingana na ratba na maitaji ya siku. Asubui mara nyingi, ukichaji kikamilifu ili kinitumikie mchana mzima. Nikipata muda wa mapumziko, au nikiona battery inashuka haraka kutokana na matumizi interneti, video, au programu nzito ukiunganisha tena ili kuongeza chaji. Pia, hujitahidi kutunza battery kwa kuepuka kuiacha ishuke hadi sifuri mara kwa mara. Kutotumia kifaa sana wakati kina chaji na kutumia chaja sahihi ili kifaa kudumu kwa muda mrefu.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu una utulivu wa watu. Wake ni wakarimu. Kuna mahali ya mshikamano majirani wanasalimiana na kusaidiana inapobidi. Jambo linalofanya nijisikie salama na kukaribishwa. Pia napenda mazingira yake kama barabara zilizoelekea maduka ya karibu na upatikanaji rahisi wa huduma muhimu. Ambavyo hufanya maisha ya kila siku yawe rahisi na yenye amani.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki kupata taarifa muhimu kufanya kazi, kujifunza na hata kupanga shughuli za kila siku. Pia hutumika kwa malipo, ramani na huduma mbalimbali. Hivyo imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku.